Pahali patulivu, mimi hupenda sana kutulia mahali ambapo hakuna kelele, ninafurahia sana kukaa pekee yangu ama kukaa na watu wachache mahali ambapo pametulia hakuna kelele kwa sababu hapo ndipo mahali unaweza kufikiria vizuri, unaeza kuwaza mambo yako bila kusumbuliwa na mtu yoyote, unaweza ongea na mtu vizuri na kuelewana bila haraka ama bila kusumbuliwa na chochote.

Mwezi wa disemba ama mwezi wa kuminambili huu ni mwezi ambao watu waelekea kufunga mwaka ni mwezi ambao sherehe za kila aina huanza mapema watu husherehekea na kufanya sherehe za aina nyingi Sherehe ya krisimasi na matayarisho ya mwaka mpya ni shereha ambazo watu hufanya wakati wa disemba na mimi hupenda sana wakati huo na wakati wa kujumuika na familia wakati wa kujumuika na marafiki wakati wa kutulia nyumbani.

Mahali nilipokuwa nasomea chuo kikuu mahali panapoitwa Meru chuo kikuu ambacho nilikuwa nasomea kilikuwa kinaitwa Kemu ilikuwa na mandhari mazuri kweli maua ya kila aina kunanyesha kila wakati yani na kuna mto pale na kuna maji mengi pale karibu na shule ambapo unawezaona wanyama wa kila aina wa majini ilikuwa mandhari nzuri na gorofa za maana zinazopendeza.

Uongozi mimi wakati nilipo kuwa shule ya upili nilikuwa kiongozi wa shule Nilipewa kuongoza wanafunzi nikiwa kidato cha pili ni kitu ambacho unipa kumbu kumbu nzuri sana kwa sababu na hisi kwamba kuna kitu kizuri ama kuna mahali pazuri nilifika maishani ama Nilipata uongozi wa kikiwango kikubwa ni kiwa mdogo na nilieza kuwaongoza wanafunzi hao kwa mda mrefu.

Wakati wa mgogoro mimi nimejifunza kuondokea tunapo gombana na mtu ama ninapoona hasira inapanda na tunaelekea kugombana ama mgogoro umeingia mimi hupendelea kuondoka na kuenda kutulia mahali ili nisije kavurugana naye ama tukapigana.

Uzoefu wa kuwa kwenye simu kwa muda mrefu. Kwa sasa naona kama nimekuwa na tatizo ambayo nataka sana nipate suluisho ama nieze kujiepusha. Na shida hiyo ni ya kukaa ama kuwa kwa simu kwa muda mrefu Mara nyingi najipata natoka naingia kwenye simu asubuhi Ikiisha moto nakuta nimeeka tena kwa moto na naendelea tu kucheza nayo, kuangalia, mitandao, moja baada ya nyingine ni tabia ambayo ni ya kushangaza na kwa sasa naona kama ni kitu ambacho nahitaji kuiondokea.

Maramuja kwa wiki siku ya ijimamosi Ndiyo siku ya ngu ya kufuwa Kufuwa ngu saa zingine na ititatiza sana Lakini wanajikakamua kwa kikisha nimefua siku ya ijimamosi kwa sababu hiyo ndiyo siku ya weekendi na jipata niko nyumbani na hiyo ndiyo siku nzuri ya kufuwa ngu ndiyo nieze kukua na nguwa safi ya kubalia kwa wiki ijaya.